Napenda hali ya hewa ya wastani. Isiwe jua kali sana wala baridi kupita kiasi. Ile ya asubuhi au jioni. Kuna upepo mpole na anga iko sawa. Inafanya mtu afikirie vizuri na kufanya kazi bila kuchoka haraka. Hewa kama hiyo inanifanya hadi napenda kutoka nje kuketi na kusoma hata vitabu.

Mahali gani pa kihistoria ungependa kutembelea? Kama ningechagua mahali pakihistoria, ningependa kutembelea pyramids za giza kule misri. Sababu kuu ni ushaidi mkubwa wa ustaarabu wakale na uhandisi wa hali ya juu sana kwa wakati wao, zimeishi maelfi ya miaka bila teknolojia ya kisasa. Zinachanganya kihistoria, sayansi na siri nyingi ambazo, bado zinauliza maswali hadileo. Ningalikuwa Kenya. Kenya mana? Kenya ni nchi yangu nigechagua Gede Ruins ilio kilifi sababu ni ni mji wakale wa waswahili ulio kuwa na mipango mizuri ya mji, visima na nyumba zamawe. Na sababu ya pili ni unaonyesha historia ya biashara ya waswahili na waarabu, wahindi na wachina. Kama ilihali kama ningepaswa kuchagua moja tu bado ningeshikilia iyo ya Gede Ruins kwa sababu inaunganisha historia utamaduni na fumbo. Asante.